Njia ninayoitumia kupumzika kazini ni mapumziko kwa kingereza unaita break time. Mapumziko ndio naitumia njia ya kupumzika ninapokuwa nikifanya kazi. Na ninapokuwa nimepumzika, kitu ambacho kinanifanya nipumziki ama nitulie, ili kuongeza ufanisi ninapo rudi kazini kwa awamu ya pili. Na katika swala la mapumziko ni swala nyeti kwani ndio akili hutulia na huwa imara zaidi wakati wa kufanya kazi tena. Kuna mazoezi ambayo huwa nayafanya wakati wa mapumziko ambapo ni kukabiliana na hofu na kuondoa uoga.

Ndiyo napenda kupika, lakini utamaduni wangu ni mara chache unaniruhusu nifanye hivi. Katika jamii ya kiafrika, mwanamke ndio hushughulika sana na maswala ya jikoni huku mwanaume akishiriki katika maswala ya utafutaji. Hivyo mara nyingi mimi nakuwa katika biashara, nakuwa katika shughuli za utafutaji, na mwanamke anabaki katika kutekeleza majukumu ya kupika nyumbani na kulea watoto.

Naam ndiyo, napenda kusoma gazeti. Hususan ni gazeti la mwananchi. Ili kujua taarifa zinazoendelea katika nchi yangu na kuelewa ni mambo gani ambayo yametukia na kuelewa mwelekeo wa nchi pamoja na dunia.

Nimefanya mazoezi mara moja kwa siku ya leo ambapo nimeweza kutembea umbali aghalabu kilo mita kumi. Hivyo, ni hatua nzuri ambayo nimeifanya kwa siku ya leo kwa kuweza kutembea kilo mita kumi ambayo ni sehemu ya mazoezi ya viungo vya mwili.

Wakati wa likizo ninajistawisha kwa kufanya mambo yangu ya ziada ambayo yapo nje na kazi za ajira hivyo, huwa najijenga kiuchumi, najiimarisha mimi mwenyewe, na pia naangalia hali ya familia yangu na kuhusika katika kufanya mambo ambayo. Yatanifanya niendelee kiuchumi, kijamii, pamoja na maswala mingi.

Ninapenda mikutano ya kidini. Katika mikutano ya kidini, ninaipenda sana. Na pia mikutano ya kijamii ambayo inahusisha hamasa ya maendeleo ya mtu binafsi, nayo pia naipenda. Na warsha mbalimbali ambazo zinafundisha ama makutano mbalimbali ya watu yanayofundisha maendeleo na kujitambua, ninayapenda sana. Na huwa natamani nishiriki na nimeweza kushiriki aghalabu mikutano mingi ya namna hii na nikapata ujuzi mbali mbali.

Jambo la kwanza na la muhimu kabla ya kulala ni kumshuruku Mola. Ni jambo la msingi ambalo nalifanya kila jioni kabla ya kulala. Na hili jambo ni kwa mtu ambaye anajitambua. Kama unafahamu kwamba umeumbwa na Mola ni lazima umshukuru Mola kwa kukulinda mchana kutwa mpaka kuona tena usiku na wakati wa usiku lazima umuombe akulinde ulale salama uamke salama na jina lake litukuzwe.

Kitu ambacho kinanifanya nifurahi ni kuishi vizuri na watu. Ukiishi vizuri na watu, utafurahi. Na pia, kitu ambacho kinanifanya nifurahi sana, ni kukaa karibu na Mungu. Ni jambo ambalo ni zuri, ambalo linanifanya nifurahi sana. Na maswala ambayo ni nyeti. Moja, ukikaa karibu na Mungu na ukaishi vizuri na watu, lazima utafurahi. Maana hautakoseana na watu na hautafanya mambo ya hovyo ambayo yanaleta huzuni na majonzi katika mahusiano.

Maboresho katika michakato ya kazi, huwa natumia mbinu kadha. Mbinu ya kwanza ni kuhakikisha naendana na teknolojia. Na mbinu ya pili kuhakikisha naendana na soko ama ubora wa bidhaa. Hivyo katika uboreshaji wa kazi, wa michakato ya kazi, ni lazima niangalie ama ni tathmini ubora wa bidhaa ninayoizalisha na mbinu ya tatu ambayo naitumia katika mchakato ya kazi ama kuboresha kazi ni mbinu ya kuwasikiliza wateja ama client wanasemaje kuhusiana na huduma mara nyingi kama huduma ni njema na pia kuna wengine huwa wana ushauri, hivyo nitaweza kuchukua mawazo mazuri ambao wamenishauri wateja ama clienti nikaweza kuyatumia katika kuboresha michakato yangu ya kazi ili kuimarisha uzalishaji na u imara na ufanisi wa kazi.

Swali hili, lina mwigo mpana, halijabainisha, ni kwa siku ama kwa wiki, kwa mwezi, ama kwa mwaka. Binafsi, swala la kupiga picha, ninaweza nikasema, huenda kwa siku. Kwa siku, ninaweza nikachukua picha kulingana na muktaza wa siku hiyo. Kama kuna masuala ambayo inanihitaji nichukue picha nyingi zaidi. Naweza nikachukua picha zaidi ya tano. Kama hakuna jambo ambalo linanifanya nichukue picha, hakuna ulazima wa kuchukua picha.

Habari nyingi ambazo nazipata huwa nazipata kutoka YouTube, YouTube huwa naitumia sana, na pia akili mnemba anayo ni sehemu ambayo huwa napata baadhi ya taarifa mzuri na kuniongoza kwenye linki ambazo sio hatari. Ambapo kile mnemba huwa inaniongoza na kunishauri wakati mwingine ni wapi ambapo ninaweza nikapata kitu ambacho ninakihitaji na kuenda moja kwa moja na pia katika mtandao wa YouTube naweza nikaangalia kitu ambacho ninakihitaji kwa kukitafuta kwa kuandika kama kipo, kama hakipo kurasa zitakuja za taarifa nami pia nitatumia uelewa wa kuzihakiki la kuzitafiti kama ni za kweli na uhakika Ipo mitandao mingi ambayo naitumia ambayo ni mitandao ya kijamii lakini ubora na ufanisi wa kazi wakati mwingine maswala ya wizi na udanganyifu huwa yanatokea. Hivyo imani yangu kwa baadhi ya mitandao sio kubwa kama ilivyo kwa YouTube pamoja na kilimnemba.

Rangi yangu ya kupendezwa ni rangi ya bluu rangi ya bluu ninaipenda sana ni kwa sababu ni rangi inayowakilisha maji ama bahari hivyo rangi ya bluu ni rangi nzuri ambayo ninaipenda ninapokuwa nikiiona basi huweza kunipatia tafakari ya masuala mazima ya bahari mito pamoja na chemichemi za maji rangi ya bluu ninaipenda.

Kepaumbele nachopenda kuwasiliana kazini ni mawasiliano kwa kutumia wasapu pamoja na emaili ndivyo vifaa ambavyo ama njia pekee ambayo ninaipenda kuitumia kuwasiliana nikiwa kazini maana njia ambazo ni rasimi na zinaweza zikawaunganisha kundi kubwa la watu tukaweza kuelewana ama kuwasilishana taarifa kwa muda mfupi na kazi kaendelea vyema.

Kifaa ambacho ni muhimu ama ni nyenzo muhimu ya teknolojia kwa sasa ni simu ya mkononi smatifoni. Simu ni kifaa ambacho kusema ukweli kimebeba maswala mengi na ni kifaa ambacho kinaweza kikanikutanisha na watu wengi kwa wakati mfupi na simu ninapoitumia vizuri inaweza ikaniingizia kipato na pia kujuana na watu mbalimbali.

Kwa kawaida ninalalamasaa matano hadi manane na katika hayo masaa ndiyo mara nyingi nayatumia kulala na ninapokuwa nimetingwa na majukumu mengi wakati mwingine masaa ya kulala huwa yanapungua kulingana na ratiba ambayo nimejipangia kwa siku hiyo lakini masaa yangu ya kulala ni matano paka masaa manane.

Ujuzi ambao ninahitaji kuimarisha ni ujuzi wa kidijitali. Kwa sababu nipo katika ulimwengu wenye mapinduzi makubwa ya matumizi ya kidijitali hususan teknolojia hivyo huu ujuzi ni lazima niuimarishe na kufanya kazi ipasavyo ili kuendana na soko.